Je, ni mwezi gani wa mwaka unao upenda zaidi? Mimi, mwezi wa mwaka ninaopenda zaidi ni mwezi wa disemba. Huwa ni wakati ambapo, huwa kuna shamra-shamra au sherehe nyingi. Iwe ni sherehe za harusi, sherehe za utamaduni. Pia huwa ni wakati huwa ni sherehe ya krismasi. Na huo ndio wakati ambapo wengi, huwa ambao huwa wanafanya kazi ama wameenda kufanya kazi mjini. Huwa wanarudi nyumbani kwa mapumziko ya mwezi wa disemba. Kwa hivyo ndo mwezi ambao unakutana wale marafiki zako wa kitambo na mandugu. Wale ambao mulikuwa nao pamoja kule vijijini mnakumbushana moja au mbili. Kuhusiana na yale ambayo yanaendelea katika kijiji chenyu. Na yale ambayo yamekua yakifanyika mahali wametoka. Kwa hivyo mwezi wa disemba ndo mwezi ambao mi hupenda zaidi kuliko mwezi zingine zote. Sababu huwa ni mwezi wa sherehe. Ni mwezi wa kupumzika huwa hakuna kazi mingi hakuna ukulima hakuna mambo mingi ni sherehe tu. Iwe ni harusi iwe ni sherehe za kitamaduni za tohara. Na mambo mengi mazuri ambayo hufanyika mwezi wa disemba.

Je, napenda mziki wa jadi. Ndiyo, mimi napenda mziki wa jadi napenda kusikiza mziki za jadi. Kama zile za kina Franco, kina Madilu Na zile Wimbo Ambazo nilikuwa nasikiza kwa ujana wangu. Kama vile kina G-Unit. Kama kina Dr. Dre. Kama kina nonini, kina zedanto, kule kule kutoka sehemu za Tanzania miziki za bongo za kitambo. Kama zedanto na marabidabi zake. Kina mziki kama wa the big notorious big Biggie. Kina Tupac. Kina Eminem. Kina Adia. Mimi hupenda kusikiza na pia mmi hupenda kusikiza miziki zile za kitambo kabisa. Mitindo za country Za Amerikani na uingereza zile za kitambo na mimi pia hata nchi yetu kuna kina Daudi kabaka. Mmi hupenda kusikiza miziki zao.

Jee ni chumba kipi nacho kipenda nyumbani. Mimi chumba ambacho na kipenda nyumbani ni chumba chaku Chakulala. Ni chumba ambacho mimi hutumia muda mwingi kuwa mle. Zababu shuguli zangu mingi. Mihufanyia chumbani mwangu pakulala pale wanafanya shuguli zangu za masomo, za kikazi na pia huwa na pumzika huwa ni mahali ambapo napata amani kuliko popote nyumbani mwangu kwahivo hicho nyumba pakulala mahali ambapo nalala ni kiwa mule ndani mihuwa nikona amani. Na naeza kufanya mambo mengi sana mulendani. Nipahali ambapo kama nimechoka na shuguli za siku. Nipahali ambapo naeza kuenda nikapumzika na kukusanya mawazo. Ilikuona jinsi naeza tatua changamoto ambazo na pitia. Au kupanga mambo ya baadae.

Umewai kufuga mnyama. Ndiyo, mimi ni mfugaji. Nimefuga wanyama kama vile wanyama na maziwa. Kama vile ngombe, mbuzi, kondoo. Pia nimefuga ndege. Kama vile kuku, kanga, bata. Pia nimefuga wa nyama wale na nimefuga sababu ya kutunza boma. Kama vile paka na umbwa. Hawau nisaidia kutunza bomba. Boma na pia kulinda mazao yangu na panya. Kwa ivo mimi pia nimefuga wa nyama. Mini mfugaji wa wanyama. Hata wakati huu nikona ngombe. Nikona mbuzi, kondo, nikona wandege kama kuku, kanga, bata wa kila aina. Na pia nikona wanyama wale ambao nimefuga sababu nawapenda nikona mbwa nikona paka.

Je, natumia wifi au data ya simu? Mimi hutumia wifi au data ya simu. Lakini huwa situmii zote kwa upamoja kuna wakati natumia data ya simu kufanya mambo yangu ya masomo mambo yangu ya kutadurusu mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, TikToker, Youtube Na pia kusoma habari kuona habari habari za kimataifa kwenye chaneli za bbc channeli za TV ambazo natumia simu Kuziona Na wakati mwingine hutumia wifi. Lakini sana sana mihutumia wifi. Kama ni meenda matembezi na penye niko kuna wifi ya bure. Ningebata wifi ya bure huwa si wachi. Lakini pia nyumbani pia niko na wifi. Lakini huwa siipendi kuitumia sana mihupenda kutumia data simu.

Je naoga mara ngapi kwa siku? Mimi kibinafsi naoga mara moja kwa siku ukipita mara moja, huwa pengine kuna joto kwa wingi. Au pengine imejipata mahali ambapo si pazuri. Pengine nimepita mahali ambapo si pazuri, pengine nimeanguka kwenye kitu kichafu, cha harufu mbaya. Ndiyo pengine inanilazimisha hadi nioge. Lakini kwa kawaida mimi huoga mara moja kwa siku sana sana kama naenda kazi. Lakini kama wakati wa likizo mimi huoga. Mara huwa naoga siku moja, siku nyingine naruka huwa siogi kila siku. Kama niko tu nyumbani na wakati wa likizo.

Je nafanya nini kuweka afya nzuri, mimi kibinafsi najua umuhimu wa afya nzuri, na mimi nafanya mazoezi, mi hutembea ma sana sana kutu kutumia nje zingine za usafiri, kama vile pikipiki au ugari, mi hupendelea kutembea, kwa sababu najua kutembea ni kufanya zoezi, ili mwili uwe na afya nzuri. Pia mi huzingatia, kukula chakula, kilicho na afya, kilicho na rutuba za kutosha. Na madini ya kutosha, hili kufanya mwili, uwe na afya nzuri. Muda matunda na huwa sikuli hizi vyakula. Vyakula wazungu kuita junk food. Vyakula vya kukanga na mafuta kwa wingi. Na vyakula vya sukari, huwa situmi sana, huwa situmi sana viazi vya kukaanga, soda, na mi pia situmii sigara, situmii video, nakula vizuri, natembea kufanya mazoezi. Nazingatia kula chakula ambacho kina manufaa kwa mwili na sikuli chakula ambacho kimetengenezwa zile za kampuni. Chakula kilicho na afya na rutuba kwa mwili.

Jee napenda maua, mimi kibinafsi napenda maua kama kitu cha kupanda katika bustani yangu ili nifurahie wakati wadudu kama nyuki wanatembelea hayo maua na vipepeo wanatembelea hayo maua. Nayafurahia hiyo mandhari ya maua, na harufu zake. Na wadudu kama nyuki na vipepeo kutembelea hayo maua. Na pia tu urembo wa maua. Lakini mimi kibinafsi kama pengine unataka kunionyesha upendo lolote ama kunifurahisha. Pengine unipee pesa. Sio ati unipe maua. Maua wacha tuachie nyuki nyuki. Wafurahie maua. Hata nyuki wanapata. Wanapata asali kutoka kwa maua. Hupenda manthari ya maua. Na urembo wa maua. Lakini kama unataka kunipa zawadi. Usiniletee maua. Niletee kitu ambacho cha thamani ya pesa.

Je, nasherehekea mafanikio ya timu vipi, mimi kama shabiki, shabiki wa timu ya Arsenal? Kama timu yangu imefanya vyema katika ligi ya kandanda, ya Uingereza, ya wanaume. Mimi husherehekea kwa kujiandalia chakula kizuri au kinywaji kizuri. Kisha nafurahia mafanikio ya timu yangu. Lakini timu ya Asenali Mara kwa mara huwa wananihuzunisha. Wananiletea aibu, wananihuzunisha sana mara kwa mara. Lakini najua huu mwaka itafanya vyema katika ligi ya kandanda. Ya Uingereza ya wanaume.

Je, napenda kujaribu vyakula vipya. Ndiyo, mimi kibinafsi ni mfuasi wa vyakula vipya. Mara kwa mara huwanaona vyakula mbavyo kwa katika mitanda wa kijami ambayo nafatilia. Kama vile ya food ranger na hivi au wale wana influenza mbayo wana shabikia chakula na upishi. Kwa hivyo mara kwa mara mi ufatilia wana influenza wa upishi na vyakula kwenye mitendawe ya jami na huwa naona kila mbacho wanaanda na huwa wana penda kujaribu wana penda kujaribu na ingawa wakati mingine chakula chanyewa ni chakula chajabu unapata pangine wanapika panya, wanapika nyoka na vyakula kama hivyo. Ukipika huku kwetu watasema we ni mchawi. Ama pengine umepagawa kichwa kimeruka. Lakini mi ufatilia. Awawa wanamitindo ambao wana shabikia. Mienendo ya vyakula. Huwa natamani kujaribu. Hivyo vyakula. Lakini si vyote. Kuna mingili ni majabu kama wadudu. Mimi huwa stipendi kula wadudu. Wadudu iyonigumu. Lakini wamnyama kama nyoka. Huwa nasikia. Ana Ana Ana Anafanana na Samaki. Utamu wake ni kama wa samaki. Wanapanya utamu w ake ni kama wa sungura. Nikependa kujaribu uvyakula hivyo. Sabu nimesha ukula sungura. Kuna panya upanya buku. Intajaribu nione jinsi anautamu wa upi.

Je, kinyoaji gani? Nachopenda kunywa asubuhi. Mimi kinyoaji ambacho, lazima ninywe asubuhi ni chai. Chai ya majani na maziwa. Tunazina chai ya majani. Bila chai ya majani, kichwa changu, kita vurugika. Kwa hivyo, mimi asubuhi, lazima ninywe chai ya maziwa. Na hicho ndio kinywaji mimi hupenda kunywa asubuhi. Huwa nakunywa pengine kwa mahamri au chapati. Lakini, hata nikinywa hicho kinywaji peke yake, huwa nahisi vizuri. Nisipokunywa chai asubuhi, sana sana majani, wacha hata chai tu hiyo majani. Nisipoipata asubuhi huwa nahisi vibaya sana. Kwa hivyo asubuhi kinywaji ambacho mimi napenda ni chai, chai ya majani. Ndiyo kinichangamue nichangamke nijenge taifa.